Kitabu ninachokipenda zaidi ni animal Farm cha George Howell kwa sababu kinatumia hadithi rahisi ya wanyama kuwasilisha ujumbe mzito kuhusu siasa, madaraka na udanganyifu katika jamii. Kinanivutia kwa jinsi kinavionyesha namna ahadi za usawa na haki zinavyoweza kubadilisha na wachache wenye tamaa ya madaraka. Hadi kufikia hatua ambapo waliodhulumiwa hawawezi tena kutofautisha kati ya watesi wao na wali na wale waliodai kuwa wakombozi. Lugha yake ni nyepesi lakini maana yake ni pana na ya kina. Jambo linalokifanya kisomeke kirahisi huku kikimuacha msomaji akitafakari kwa mda mrefu kuhusu uokozi, maandili na wajibu wa raia katika jamii.

Kwa mimi, napenda mbwa kidogo zaidi. Mbwa wana upendo wa awazi ni waminifu na mara nyingi wanajua jinsi ya kukufanya ujisikie salama na mwenye furaha. Na wanapenda kushirikiana na binadamu, kucheza na hata kukulinda bila masharti. Paka nao ni wazuri na watulivu, hasaa kwa watu wanaopenda utulivu na uhuru, lakini ule ukaribu au waminifu wa mbwa hunivutia zaidi.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa saba hadi nane kwa siku kwa sababu muda huo hunisaidia kupumzika vizuri na kuamka nikiwa na nguvu kwa shughuli za siku ilinayofuata. Kulala kwa masaa ya kutosha, hunifanya niwe makini, mwenye utulivu wa mawazo na mwenye uwezo mzuri wa kufikiri na kufanya maamuzi. Pia najitahidi kulala mapema inapowezekana kwa sababu usingizi wa usiku huwa na ubora zaidi kuliko kulala kwa kuchelewa na kuamka asubuhi sana.

Ninaishi katika mji wa furaha na shughuli nyingi, ambapo nyumba zipo karibu na shule, soko, na maeneo ya burudani, jambo linalofanya maisha ya kila siku yawe rahisi na ya kupendeza. Eneo hili lina barabara zenye usafi na miti inayopendeza, ikitoa hisia ya utulivu pamoja na hewa safi. Huku pia likiwa na urahisi wa kufikia sehemu mbalimbali kwa miguu au usafiri wa umma. Nimefurahia pia jumuishi ya jirani zangu kwa sababu wanasaidia kujenga mazingira ya ushirikiano na usalama. Jambo linalofanya niwe na amani na furaha katika eneo hili.

Manzaro kutoka dirishani mwangu ni ya kuvutia na yenye utulivu. Ninaweza kuona miti yenye majani ya kijani, maua yenye rangi tofauti na ndege wakirukaruka kwa faraja. Jambo linaloongeza hisia za amani na furaha. Wakati wa mchana, mwanga wa jua unaingia taratibu ukiangaza vyumba na kuunda hisia ya joto na faraja. Huku wingi wa anga, bluu na mawingu mepesi ukionekana kwa umbali Wakati wa jioni, rangi za machweo, kijani, rangi ya chungwa na pinki huunda picha mzuri inayoburudisha macho na akili aitha, mara nyingine mtu anaweza kuona watoto wakicheza inje au wakazi wengine wakifanya shughuli zao Jambo linaloongeza hisia ya uhusiano na maisha ya kijamii Kwa jumla manzaro kutoka dirishani mwangu hutoa hisia za utulivu furaha na shauku ya kuendelea kuangalia na kufurahia mazingira yanayoingiza.